Naam, mimi napenda kupiga picha. Napenda sana kupiga picha nikitoka na marafiki zangu, tukienda mjini pengine kufanya ununuzi wa nguo au kutembea, au pengine hata tukienda baharini kuogelea.

Ningechagua Japan kama nchi ambayo ningependa kuitembelea kutokana na mambo kadhaa ya kipekee yanayoifanya kuwa mahali pa kuvutia katika mkondo wa kihistoria na kitamaduni na pia teknolojia. Na napenda sana kutembelea Japan kwa sababu ina uwezo wa kuunganisha urithi wa kale kama mahekalu yale ya Kyoto, maandiko ya zamani na sanaa za samurai na maendeleo ya kisasa kama treni ya kasi, na roboti na majiji yenye usanifu wa kipekee kama Tokyo. Ustarabu pia wa kijamii, maadili ya ushirikiano, heshima, uwajibikaji wa kijamii, yanatoa mazingira yanayofanya wageni kuhisi, usalama na utulivu fulani vile nchini pia mandhari ya kiasili kama mlima Fuji, misitu ya bamboo ya Arashiyama, hadi visiwa vitulivu, mle Okinawa Japan. Vyote vinaonesha utofauti ya mandhari unaosisimua tafiti za kijografia na utalii wa kimazingira utamaduni wao pia wa vyakula kama gastronomy ya Kijapani, vitu kama sushi, rameni, tempura na vyakula vya kimsimu vimepewa hadhi sana duniani ningependa sana kuonja mambo haya. Kisha historia Japani pia ni nzuri, ndefu na kifalsafa na kisiasa, ningependa pia kujua zaidi kutoka kwa mifumo ya kifalme ya kale, hadi mageuzi ya Meiji hadi kujengwa upya baada vita vya pili vya dunia. Japani nahisi ni mfano wa moja ya mataifa yanayoweza kubadilika kuunda tasisi imara na kuhimili changamoto za kiuchumi, kijamii pia.

Mimi ningependelea habari mtandaoni kwa sababu katha ambazo zina husiana na jinsi taarifa hutengenezwa na kusambazwa katika ulimwengu wa kisasa mtandaoni kuna kasi kubwa sana ya kupata taarifa kwa maana habari mtandaoni skumwa mara moja kila dakika, pindi jambo linalotukia nawe nazo habari zinasafirishwa moja kwa moja hadi mtandaoni. Pili kuna vianzo vingi kwa mada moja kwa mfano, mtandaoni unaweza kulinganisha taarifa kutoka tahasisi tofauti, tafiti, majarida, wachambuzi hii yote hutoa mtazamo mpana kuliko kwa gazeti moja pia mtandaoni kuna upatikanaji wa kumbu kumbu za zamani kuna urahisi wa kufuatilia mada unazozipenda kuna muingiliano hususan habari mtandaoni mara nyingi uja na vielekezo vya grafiki au video na hata data kamili zinazosaidia kuelewa muktadha wa kijamii, kiuchumi au kiusheria, hata hivyo pia magazeti bado yana thamani yake, lakini mimi napendelea sana habari za mtandaoni.

Kama kuna uwezo mmoja wa kipekee ningeweza kuchagua, ningechagua uwezo wa kuelewa kwa undani hisia, mitazamo, na hoja za watu katika kiwango cha juu. Aina ya ili kufahamu yaani sababu za ndani zinazoongoza mtu kufikiri au kuhisi namna fulani kuweza kuona mgogoro au tatizo kutoka pande zote bila upendeleo kisha pia kutoa mwanga unaosaidia watu kuelewana vizuri na ukiniuliza kwa nini uwezo huu mimi nitakuambia kutokana na historia na falsafa za kijamii migogoro mingi, iwe ya familia, ya kazi, jamii hata ya kimataifa hutokana na kutoelewana, haswa kutoelewana katika mkutadha mbali mbali yote hutokana na kutoelewana uwezo wa kuelewana kwa kina waweza kupunguza migogoro, kusaidia watu, kujenga makubaliano, kuwawezesha maamuzi ya haki na pia yenye huruma.

Mimi kusema ukweli nitasema kuwa napendelea suruali kwa sababu mimi ni mwanamume na kijamii kwetu au kijamii humu nilipozaliwa. Waume wanavaa suruali kila mwanamume anavaa suruali kisha wanawake ndiyo wanaovalia sketi wanawake haswa ndiyo wanaovalia sketi kwa hivyo mimi napendelea sana kuvaa suruali.

Naam asubuhi mimi niliamka saa kumi na moja, nikaoga alafu mimi ni mwanamume waki islamu. Kwa hivyo nili jitarisha, nika shika udu, nika kuenda mskitini, kwa ajili ya swala ya asubuhi. Baada ya kusuali nilirudi, nikaanda chai, ambapo ndio kitu cha kwanza cha pili sasa nafanya baada kua mka. Kaanda chai ni kanywa alafu nikaa chini. Nikaangalia mtandao jinsi mambo ya navyo elekea baada kama saa zima. Nikarudi sasa kitandani sasa kupumzika nikifanya meditation kwa lugha ya kimombo hiyo halafu sasa ndo nikajiandaa kuoga tena sasa mara ya pili baada ya kuoga nikakwenda sokoni kidogo nikanunua viungo viwili, vitatu ambavyo vilikuwa vimeisha. Halafu nikarudi sasa mimi kwa sababu tuko msimu wa likizo bado hatujaanza kuenda kazini kwa hiyo naam, asubuhi yangu ilikuwa nzuri sana nashukuru Mwenyezi Mungu.

Asubuhi mara nyingi napendelea kula chai kwa mahamri au viazi ila mara moja moja najipata nala chai na mkate au pengine chakula kilichobaki jana kama ni wali au chapati ila kwa mara nyingi mimi hupendelea sana mahamri naam.

Nam mimi nimewahi kuiona bahari, mimi naishi Mombasa ni mji wa kipwani ulioko Kenya na umepakana na bahari hindi na kutoka sehemu ninayoishi hadi ufuoni inachukua muda takriban nusu saa kwa hiyo mimi kwa wiki naweza kuona bahari kama mara mbili au tatu.

Mimi haswa huwa siku yangu ya kuzaliwa najumuika na jamaa na marafiki. Tunakwenda kama ni hoteli fulani. Tunachukua nafasi. Tunaandaliwa na keki pia. Tunaweka muziki, tunacheza, tunaenjoy. Tunapikiwa vyakula aina tofauti tofauti halafu kuogelea wenye kuninunulia zawadi pia waniletee. Tunazifungua hivyo hivyo kujumuika tu na marafiki.

Mimi napenda GPS kwa sababu GPS ina ramani ya dijiti, taarifa za muda halisi na mchanganuo wa njia kisha pia ina usahihi tena wa haraka napo kwenye taarifa za mdahalisi inakuonyesha kama kuna msongamano ama magari au matengenezo ya barabara au njia mbadala wakati wa halisi na pia ina urahisi wa kupanga safari, jinsi ya kuzunguka, kupanga sehemu ya kupumzika, maabada, muda wa kusafiri.

Naam katika muktadha wa matukio mbali mbali yanaweza kuwa matukio tofauti naweza kusema siku tofauti ila kwa uzito zaidi mimi naweza kusema siku nilipokutana na mpenzi wangu wa sasa ndiyo siku muhimu katika maisha yangu kwa sababu amenichangia sana katika kufanya mambo tofauti tofauti ya maana ya muhimu ndiye anayenipa motisha yeye ndiye mwenye kunipa wosia ninapohitaji msaada kwa hivyo naam.

Kimimi naweza kusema ushirikiano na mawasiliano, ndiyo umenifundisha zaidi katika kazi. Hususan, jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na wadau mbali mbali, wateja, wenzetu, wakurugenzi, inaongeza sana ufanisi wa kazi. Kisha pia kuhamasisha mazungumzo yenye heshima hata pale ambapo kuna kazi tofauti za maoni au vipengele vikuu hii yote katika uzoefu wa kazi sasa. Inafundisha kusaidia kutambua matatizo mapema kabla hayajakuwa makubwa na kuyachambua kwa kina na kuyatatua pia kwa njia ya kimikakati kabla ya kupata suluhisho tena zaidi ya suluhisho moja na kuhamasisha pia mazingira ya kubadilika. Endapo tatizo litatambulika.

Kwangu mimi nitasema kushughulikia makosa kazini kunahitaji mchanganyiko wa utulivu, uchambuzi na hatua za kimikakati ili kuhakikisha tatizo linaondolewa ili lizitokee tena na mojawapo katika taratibu hizo pengine nitasema kitu cha kwanza ni kubaki mtulivu hata tukichukizwa na watu bado usikasirike kwa hisia cha pili nitasema kutambua tatizo kwa usahihi kuchunguza asili ya kosa baada ya hapo pengine sasa kufanya uchambuzi kwa sababu kwa kuangalia kosa ni tukio la pengine kutokuelewa maagizo ukosefu wa muda, rasilimali, upungufu pengine wa ujuzi au tabia pia zizofaa kisha kuchukua hatua sahihi kurekebisha kosa mara moja pengine na kuwashirikisha wahusika wengine ili kumuonyesha wazi njia ilio sahihi halafu baada pengine tasema kurekebisha na kufunza.

Ndiyo, mimi napenda kula popcorn, hususan nikiangalia filamu pengine kwenye televisheni au hata kwenye simu na napenda kula popcorn ikiwa mda subui, mda mchana, mda jioni, mda wote.

Mimi kwa siku nanywa maji karibu mara nane pengine nafikiri kwa sababu pia naishi semu iliyo na joto sana na mara kwa mara nitasikia kiu. Pingine nikitembea au ata nikitoka kula naam.

Mimi kwa muda huu ni kijana na kipindi hiki cha ujana kina fikra zilizo wazi sana, na hamu ya kugundua dunia bila mipaka. Na ningekua pengine umri wangu umesonga, ndiyo ningependa kurudi ujanani.

Na wafahamu majirani zangu vizuri, ni watu wapole, wenye unyenyekevu na wa staarabu pia. Tunapenda kukaa pamoja mda wa mchana tujuliane hali na pia tu tujiunge kwenye mazugumzo ya kupanuana akili vile na kushauriana katika mambo tofauti ya kidunia.

Mimi nilipenda sana somo la Kiingereza pamoja na somo la bayolojia masomo haya mawili niliyapenda sana na hata mtihani ya hitimisho wa kidato cha nne nilipita sana masomo haya mawili yakilinganishwa na masomo mengine kama hisabati.